Aha, unapenda nini kuhusu mtaa wako? Wow, kile napenda kuhusu mtaa wangu kuna wifi. Alafu, sasa sisi wote tunakuanga safe kuitumia. Kila mtu amekubariwa kutumia hiyo wifi. Na sisi wote tunapendana, tunakuanga na amani. Hakuna fujo, hakuna vurugu. Sisi wote tunapendana. Tunapenda kucheza pamoja.

Mwalimu namkumbuka shuleni ni mwalimu wa hesabu kwa sababu alikuwa anatuchapa sana. Na sasa, ju alikuwa anatuchapa sana, sasa singeweza kumsahau. Sasa kila siku nikifanya vitu zangu huwa namkumbuka tu kwa sababu alikuwa anatuchapa zaidi. Ni kuliko walimu wingine. Halafu ni kama alikuwa anachuki na sisi. Sasa mi nilimu sikumpenda ila nilikuwa namkumbuka kila sasa. Sasa hii ni kimwona ni yeye tu.

Wakati wa msongo wa kazi, naamka mapema. Najitayarisha najitahidI kufanya ndiyo nisichelewe kuifanya. So, naifanyanga mapema, najitayarisha na kila kitu nafanya na nikipata mtu wa kunisaidia namwambia anisaidie.